Ndio, ninavaa miwani. Ninavaa miwani myeusi, ninavaa miwani myeupe. Miwani myeusi ninavaa kipindi cha jua. Miwani myeupe ninavaa kama feshen. Kwa sababu mimi napenda kuonekana nikiwa nadhifu. Nikiwa nimependeza. Hata kama ninakwenda kwenye mkutano, lazima nipendeze. Nikiwa nataka kuwasilisha wasilisho la aina yoyote, ni lazima nipendeze.

Kuhusu nchi ningependa kutembelea, ninapenda sana kutembelea nchi za uarabuni kwa mfano Dubai. Ninapenda sana kwa sababu pia ni mji wakitalii, lakini pia ni mji wakibiashara. Hivo ninapenda sana siku moja, nipande ndege ni eleke Dubai kwa ajili ya kutalii au kwa ajili ya biashara.

Ushauri ambao ningependa kumpa mtu mwingine ni kwamba. Ni lazima awe na hekima. Hekima ya upendo, hekima ya uvumulivu, lakini pia awe na hekima kwenye ufanyaji kazi. Kwa sababu kazi ndizo zinazo tupa kipato ili tuweze kuendeleza maisha yetu. Hivo ningemshauri afanya kazi kwa bidii lakini pia apende familia yake.

Nimewai kusafili mahali pazuli, mahali pa utalii ambapo panaitwa China. Nimewai kuenda China kwa ajili ya biyashara, lakini pia nilienda kwa ajili ya utalii. Nauli siku lipa mimi, bali nililipiwa na rafiki yangu, ambaye nilimsindikiza kwa ajili ya kuchukua vitu vya biashara yake.

Ninapenda kusoma gazeti wakati wa asubuhi, lakini mchana ninapenda kusoma habari au vichekesho kwenye simu yangu kwa kutumia mitandao wa Facebook, YouTube, Instagram au Telegram. Kote wanaandika habari, zingine ni habari nzuri, nyingine ni habari mbaya, zingine za ukweli na zingine ni za uongo. Lakini zote ninapenda kuzisoma.

Chakula ambacho ninapenda zaidi ni ugali, nyama, pamoja na wali, maharagwe. Hivyo ndivyo vyakula ambavyo ninavipenda zaidi. Ninavipenda zaidi kwa sababu pia ninaweza kuvipika vizuri. Havichukui muda mrefu, lakini pia ni rahisi kupatikana. Ugali ninapenda kupika kwa sababu mimi mwenyewe ni mkulima, ninalima mahindi. Wali ninapenda kupika kusababu pia mimo nyewe ni mkulima, ninalima mpunga.

Ndiyo, ninapenda chakula cha haraka kwa sababu kuna muda mwingine ninakua nimebanwa na kazi. Siwezi kupika. Wala nyumbani hawajapika. Hivo ni lazima nitafute chakula cha haraka. Chakula cha haraka ni kizuri kwa sababu kinafanya nipate pale ambapo nimekosa kupika nyumbani kwangu.

Mchezo ambao ningependa kujaribu ni mchezo wa mapigano, yaani ngumi. Ni mchezo ambao ninaupenda sana. Nilitokea kupenda tokea nikiwa mdogo. Nilishindwa tu kupata nafasi kwa ajili ya kujiendeleza. Ila ni mchezo ambao ninaukubali na pia ninaupenda. Ninaimani siku moja nitaujaribu ili niweze kushindania kimataifa.

Ninasafisha vifaa vyangu mara kwa mara. Naweza nikasafisha mara tatu, mara nne, hadi mara tano kwa siku. Inategemea na vimechafuka kiasi gani. Mimi ninasafisha kila vinapo chafuka. Sipendi kuwa na vitu vichafu. Wala vitu ambavyo vina vumbi. Kwa hivyo ni lazima nisafishe kila vinapochafuka.

Ninapenda chakula kisicho kuwa na mafuta mengi. Kwa sababu, mafuta mengi yanaathiri afya ya mwili. Pamoja na afya ya akili muda mwingine, ukipenda sana kula vya kula vyenye mafuta. Maanake unaotengenezea moyo kuharibika. Moyo kuwa mpana. Hivyo sipendi kutumia chakula chenye mafuta mengi.

Ndio, nina penda hesabu. Nina penda hesabu za kujumulisha. Lakini pia ninapenda hesabu za kutoa. Kwa sababu hesabu za kujumulisha na hesabu za kutoa, ndizo zinazo tumika kwenye kazi zetu. Kwa mfano, ukiwa engineer, nilazima ujue hesabu. Lakini pia ukiwa mtu wa ma hesabu, lazima upende hesabu.

Chumba changu cha kurara ni kikubwa, ni kizuri, kina madilisha makubwa. Ukiangalia nje kuna mandhari nzuri sana, watu wanakipenda sana, hasa hasa wageni wanaokuja kunitembelea, wakikiona chumba changu wanakipenda sana. Kitanda ni kikubwa kizuri, kina rangi nyeusi, nikiangalia nje mandhari kuna miti mizuri, upepo mzuri unapiga kuelekea ndani.

Ndiyo, nimewahi kufikira kuwa na biashara yangu kubwa sana. Kwa sababu mimi ni mjasiriamali. Ninapenda ujasiriamali. Hivo ninafikiria siku moja nije kuwa na biashara kubwa. Isiwe ni moja tu. Ziwe ni biashara nyingi tofauti tofauti ambazo zitaniingizia kipato kikubwa. Lakini pia niajiri watu wengi ambao watajipatia kipato kupitia hiyo biashara na kuendesha familia zao.

Kuhusu ujuzi ningependa kujifunza, ni ujusi tofauti tofauti. Ikiwezekana, ni jifunze, ufundi tofauti tofauti. Kama ufundi wa magari. Niweze kutengeneza gari. Hata gari yangu mwenyewe ikiaribika niweze kuitengeneza. Hilo, ndiyo maana yangu.

Ndio ninapenda sana kujifunza mambo mapya. Mambo mapya yanaongeza ujuzi na utaaram. Mambo mapya ni muhimu kwa mfanya kazi lakini pia ni muhimu kwa watu wanawao wasimamia.

Ndiyo, ni mewai kununuwa tikiti za matukio, matukio kadhaa. Tukio la kwanza ambalo niliwai kununuwa tikiti ni tukio ambalo kulikuwa kuna mashindano ya ngumi. Yaani mashindano ya mapigano. Lakini pia, tukio la pili lilikuwa ni tukio la nyimbo za injili. Tukio lingine lilikuwa ni tukio la mchezo wa mpira wa miguu. Hayo yote, ni mewai kununuwa tikiti yangu kwa ela ya kwangu.

Rangi ninayipenda zaidi, ninapenda rangi ya chokoleti. Ni rangi ya kuvutia sana. Vitu vyangu vingi, vina rangi ya chokoleti. Vikianzia vyatu, vina rangi ya chokoleti. Ndara, zina rangi ya chokoreti. Kitanda pia, kina rangi ya chokoleti. Pia, ata usafiri wangu, una rangi ya chokoleti. Ninapenda sana rangi ya chokoleti kwa sababu, ni rangi inayopendeza sana.

Ninapendelea kitanda kigumu, na pia kiwe kikubwa, ambacho ninaweza kulala kwa uhuru. Kiwe ni kirefu kiasi, lakini kiwe na upana mkubwa, na kiwe na rangi ya chokoleti ninayoipenda. Hicho ndicho kitanda ninachokipenda.

Mimi ninapenda upepo. Sipendi AC. Chumbani kwangu sijafunga AC. Chumbachangu kina madirisha makubwa na mapana. Ambayo ya nauwezo mkubwa sana wakupitisha hewa. Hivo sipendi AC. Upepo mzuri unapita kuingilia madirisha. Kuingia kwenye chumbachangu. Ninalala vizuri. Kwa afya nzuri.

Vitu vingi sana vinavyonipa motisha, lakini kile ambacho ninakipenda sana, ni pale ambapo ninafanya kazi kwa bidii, kwenye ushindani na nina kuwa mshindi. Hicho ndo kinanipa motisha, kwa sababu ninapenda sana ushindi. Popote tunaposhindanishwa, lazima nishinde. Ninafanya kila namna kila mbinu ili niweze kushinda.

Mimi ninapenda kulala mapema. Ni kilala mapema kuna uweze kano mkubwa sana wa kuamka mapema. Kuringana na ratiba nilio jiwekea. Hivo muda mwingine ninawai kulala ili niweze kulamuka mapema. Sipendi kuamuka najua. Kwa sababu ninajua baada ya kuamka najua hakuna kazi itakayofanyika vizuri.

Ninapo furaha kwenye nyumba yangu ninachinja kuku. Kama kitoweo, ninakula mimi na familia yangu. Lakini pia tunapika chakula kitamu ambacho watoto wanakipenda na watoto wanakikubali. Tunakula pamoja, tunakunywa vinywaji kwa pamoja, tunafurahi kwa pamoja. Hivo ndivo ambavo ninafanya.

Kuhusu mchezaji bora wa mpira wa kikapu, amekwisha staafu ni mchezaji ambaye nilikuwa nina mpenda sana. Anaitwa Thabit ambaye ni mzaliwa wa Tanzania. Amechezea NBA. Nilikuwa nina mpenda kwa sababu ya umahiri wake, muonekano wake. Ni mrefu zaidi ya oti. Akiwa anakimilia kufunga goli, anafanya mbwembe ambazo zita kupendeza mpaka anafunga goli.

Ndio, ninapenda kuogelea. Ninapenda kuogelea mtoni, ninapenda kuogelea kwenye ziwa, lakini pia ninapenda kuogelea baharini. Saa zingine, ninakwenda kwenye mashindano ya kuogelea. Natamani siku moja, nifike mashindano ya kimataifa. Nikaweze kuogelea kwenye mashindano ya olimpiki.

Ningependa kuona maendeleo mengi sana katika jamii. Ningependa kuona watu wanakua na uwelewa mzuri juu ya afya zao. Kuwepo na zahanati za kutosha na hospitali za kutosha. Lakini pia miundombinu iboreshwe. Barabara ziwe nzuri. Pamoja na maji yawe ya kutosha.

Ninaenda hospitali mara moja kwa mwezi kwa ajili ya kucheki afya yangu kama ipo sawa. Siendi ospitali mara kwa mara kwa sababu mimi sii mtu ambaye ninaumwa mara kwa mara. Hivyo nina kuenda tu kwa ajili ya kufanya check up kama kuna sehemu ya aina yeyote ya mwili wangu imeathirika.

Wakati wabaridi ninapenda sana kuoga maji ya moto. Hivo, ni lazima nipashe maji. Ili yawe ya moto niweze kuoga. Nizalishe ujoto kwenye mwili wangu. Muda mwingine ninapenda sana kuvaa jacket. Ambalo linazalisha joto. Ama sweta. Ama koti la suti. Kwa ajili ya kuzalisha joto. Mimi sipendi baridi.

Mimi ninapenda suruali kwa sababu mimi ni mwanaume. Hivo ni lazima nivae suruali. Sketi anavaa mwanamke. Lazima ataipenda kwa sababu ndiyo fashion yao. Mimi ninavaa suruali lakini pia ninavaa kaptura. Kwa ajili ya kuonekana nadhifu.

Ndiyo, ninapenda kuzungumuza kuhusu siasa. Kwa sababu, mimi ninapenda sana siasa. Mimi ni mtu wa siasa. Lakini pia, ninapenda kuzungumuza siasa kwa ajili, ya kuchagua viongozi bora. Ninajua kiongozi bora, ni yure ambaye ataleta maendeleo kwenye jamii yetu. Watu tupate maendeleo. Lakini pia, awe ni kiongozi ambaye, anapenda kuulizwa maswali na kujibu ipasavyo.

Ndoto yangu kubwa siku moja niende olimpiki kwa ajili ya mchezo wangu wa kuogelea. Kwa sababu ni mchezo ambao ninaupenda sana. Natumaini siku moja utanifikisha mbali. Nitakwenda olimpiki kwa ajili ya mashindano na nina imani nitashinda. Ninapenda sana kuogelea hasa hasa kwenye mashindano.

Kumbukumbu niliyokuwa nayo ambayo ni ya kutisha ni kumbukumbu moja. Ambapo siku moja nilivokuwa nina kwenda shule nilikutana na ajali ambayo ilikuwa ni ajali ya basi. Basi ya ligongana pamoja na fuso ilikuwa ni ajali mbaya sana. Nilishudia watu wakilia wengine wakivunjika mikono, wengine miguu, wengine wakivunjika vichwa, wengine wakifariki papo kwa papo.

Wakati walikizo ni na mimi na familia yangu, tunaondoka na kuenda kijijini kwa wazazi wetu kwa ajili ya kuwasalimia na pia kwa ajili ya kuwapelekea baadhi ya zawadi. Wazazi wetu wanatupenda sana na sisi pia tunawapenda kwa sababu wametulea kwa maadili mazuri sana. Wametusomesha mpaka leo. Hivo nilazima tuludishe fadhila.

Ninapenda kucheza michezo tofautitofauti, ninapenda kucheza mchezo wa bao, ninapenda kucheza mchezo wa kuogelea, ninapenda kucheza mchezo wa mpira wa miguu, ninapenda kucheza mchezo wa purutebu, ninapenda kucheza mchezo wa kukimbia. Yote ni mcihezo ambayo nimeifanya. Lakini mchezo ambaylo ninaukubali sana na ninapenda kucheza mara kwa mara ni mchezo wa kuogelea.

Apana, siishi mahali nilipo zaliwa. Mimi nimezaliwa kijijini, lakini sasa hivi ninaishi mjini. Ninaishi mbali kidogo na kijiji nilicho zaliwa. Mandhari ya mji nilio hamia ni mazuri sana, lakini pia ni mji wakibiashara. Hivo, mimi kwa sababu ninapenda biashara, ndiyo maana nikahamia huku.

Ndiyo, ninapenda kujaribu teknolojia mpya. Hasa hasa, teknolojia ninayoipenda sana ni teknolojia ya Artificial Intelligence. Ni teknolojia nzuri sana. Ni teknolojia ambayo inamwezesha mtu kufanya kitu ambacho alikuwa hawezi kukifanya.

Ili kulinda mazingira, ninahakikisha, ninapanda miti ya kutosha, lakini pia ninaimwagilia kwa maji safi ili miti iweze kuchanua vizuri. Mara nyingine, ninapanda bustani za mboga mboga pamoja na maua, ili mazingira yaweze kuvutia. Lakini pia, ninajiepusha matumizi ya plastiki, kwa sababu plastiki inaharibu sana mazingira. Hivo ninawashauri watu watumie vifungashio vya makaratasi.

Ninakunywa maji mara nyingi sana kwa siku. Ninaweza nikanywa mara tatu, mara nne, hadi mara tano. Maji yenye ujazo wa lita moja moja. Ninakunywa maji mara tatu, hadi mara nne kwa siku. Maji ni afi. Maji ni uai. Ni lazima nitumie maji kwa sababu pia mji ninaoishi ni mji wa joto sana. Joto linaitaji maji mengi.

Wakati wa mapumziko ya mchana, ninapenda kwenda kwenye mga hawa kwa ajiri ya kupata maziwa fresh. Ninapenda sana kunywa maziwa fresh. Nikikosa maziwa fresh, ninatumia maji ya baridi. Maramoja moja sana, ninakunywa soda. Ama ninakunywa maji ambayo ya mechemshwa, ya mechanganywa na kahawa. Yaani namaanisha kahawa.

Ndio, ninapenda kusoma maoni mtandaoni. Japokuwa, maoni mengi ni ya uwongo, machache ni ya ukweli. Mengine ni ya kufuraisha. Watu wanapenda sana kuchekesha mtandaoni. Wanapenda sana kufuraisha. Wengine wana andika baadhi ya maoni ambayo ya nakiuka maadili. Lakini, ninasoma yote.

Ndiyo ninatumia teknolojia ya sauti. Ninatumia teknolojia ya sauti kwenye kazi zangu lakini pia ninatumia teknolojia ya sauti ninapozungumza na wenzangu au kufanya kazi ambayo inahitaji teknolojia ya sauti. Hasa hasa teknolojia ya artificial intelligence.

Mchezaji wa mchezo ambaye ninapenda, ninapenda mchezaji anayeitwa mesi ambaye anacheza mchezo wa mpira wa miguu. Zamani alikuwa anacheza na klabu ya Barcelona. Anachezea taifa lake la Argentina. Ninampenda sana kwa sababu anakipaji cha mpira.

Ili kutoka na vitisho mtandaoni, ninahakikisha sichangii maoni yoyote ambayo yanaweza yakaleta taharuki kwa jamii. Yani maelezo ambayo yanagombanisha watu au matusi. Siwezi kuchangia maoni ya namna hiyo.

Ndiyo, ninahifadhi vitu vyangu vya thamani. Hasa hasa vitu vyangu ambavyo ni vya goldi kama saa, lakini pia ninahifadhi vitu vyangu vya thamani kwa uangalifu sana. Kwenye mtandao wa kijamii ninahifadhi vitu vyangu vya thamani kwa kutumia nywila. Nywila ambayo hakuna mtu yeyote anayejua wala kuitambua.

Ninatumia muda mwingi sana mitandaoni kwa siku kwa sababu kazi zangu nyingi ni za mtandaoni. Hivo nilazima niwasiliane na wateja wangu kwa kutumia mtandao wakijamii. Ninawasiliana na wateja wangu kupitia Facebook, Instagram, WhatsApp, TikTok na Telegram.

Jinsi ninavyotumia simu yangu ninatumia kwa mambo mbali mbali. Ninatumia simu yangu kwa ajili ya kazini kwangu. Kuwasiliana na wateja wangu. Nawasiliana na wateja wangu kwa kutumia mtandao wa whatsapp. Lakini pia ninawatumia ujumbe mfupi wa maneno. Muda mwingine ninawapigia simu moja kwa moja. Wateja wangu wanapenda sana pale ambapo ninawapigia simu moja kwa moja.

Ndiyo, ninapenda sana mziki wa jadi. Ninapenda mziki wa jadi kwa sababu ni mziki ambao ni asili yetu. Mziki wa zamani. Mziki ambao babu zetu pia waliupenda. Ninapenda kucheza lakini pia ninapenda kuimba. Ninapenda kuimba nyimbo za asili. Nyimbo za jadi. Na kucheza ngoma za jadi.

Ndiyo, mimi ni mtu wa kuamuka mapema sana kwa sababu ni narara usiku sana. Ratiba zangu zinaniitaji ni wahi kuamuka hata kama ni melala usiku sana. Ni wahi kuamuka kwa ajili ya kuendeleza kufanya kazi zangu. Ratiba yangu inanibana muda mwingine. Ninaitaji siku nzima nisilare. Hivo ni lazima ni amuke mapema.

Ki ukweli hakuna kazi ambayo ninaichukia nyumbani. Kazi zote mimi ninazipenda. Ninapenda kufua, ninapenda kupika, ninapenda kupiga deki. Lakini pia ninapenda kusafisha mazingila yanayozunguka nyumbani. Muda mwingine ninatengeneza bustani za maua ambazo zinavutia. Lakini pia ninatengeneza bustani za mboga mboga.

Mwezi wa mwaka ambao ninaupenda sana ni mwezi wa pili. Ambao ni mwezi wa siku yangu ya kuzaliwa. Ninasherekea siku yangu ya kuzaliwa mwezi wa pili. Ninasherekea mimi na ndugu zangu, marafiki zangu, pamoja na jamaa ambao tunafanya nao kazi pamoja. Ninanunua keki kubwa, keki ya chokoreti. Tunakula pamoja na kunwa pamoja.

Wazo zuri ambalo ninalo kwa siku ya leo. Ni siku moja nije mshindi mkubwa sana wa mashindano either ya kuogelea, au mashindano ya kukimbia. Niende nikashiriki Olimpiki ili niweze kujenga jina langu lijulikane kama vile anavyojulikana Usain Bolt.

Ninapenda kuandika, lakini pia muda mwingine ninapenda kuongea. Ninapenda kuandika wasilisho. Wasilisho la aina yoyote kazini kwangu, lazima wanikabidhi mimi. Ili niweze kuliandika. Kwa sababu mimi ni mtaalamu wa kuandika wasilisho. Lakini pia ninapenda kuongea kwasababu mimi ni kiongozi kazini kwangu. Hivyo ni lazima niongee na wafanyakazi wenzangu.

Wakati wa utotoni nilikuwa ninapenda sana kucheza michezo tofauti tofauti pamoja na kujisomea mwenyewe ndani. Lakini michezo ambayo nilikuwa ninaipenda hasa ni mchezo wa kuogelea. Kwa sababu mji ambao nilikuwa ninaishi umezungukwa na mito mingi sana. Hivo nilikuwa ninaogelea mtoni.

Ndiyo, ni mewai kusafili kwa ndege. Kutoka mji moja kuenda mji mwingine. Siku hiyo ilikuwa ni siku yangu ya furaha sana. Kwa sababu ndoto yangu siku moja ilikuwa ni kuweza kupanda ndege. Niliwai mapema sana sehemu ambapo ndege tunapanda. Niliwai mapema sana. Watu wali nishanga sana. Lakini mimi kwangu haikuwa ngumu kwa sababu ni siku ambayo ilikuwa ni siku ya kutimiza ndoto yangu.

Lugha ambayo ninapenda kujifunza ni lugha ya kijerumani, lakini pia ninapenda kujifunza lugha ya kichina, kwa sababu lugha ya kichina ni lugha ya kimataifa, lakini pia ninapendelea kutembelea siku moja china, kwa sababu ni mji wa kitaii. Hivo nilazima nijue lugha ya kichina ili inirahisishie kwenye mawasiliano yangu mimi, pamoja na wachina ambao nitafanya nao biashara.

Nimewahi kutembelea ziwa lakini pia nimewahi kutembelea mto. Nimewahi kutembelea ziwa Tanganyika nimewahi kutembelea ziwa Viktoria. Lakini pia nimewahi kutembelea mto Maragarasi. Ni mto ni mkubwa sana. Ziwa Tanganyika ni ziwa kubwa sana ambalo linavutia kwa kuliangali pia.

Mkate ninaopenda ni mkate wakumimina, ambao unatengenezwa kiustadi sana. Unawekwa maziwa, unawekwa amira, unawekwa vanila, unawekwa chokoleti. Ni mkate mtamu sana kwa kuula. Pia ni mkate mzuri sana kwa kuutazama. Unaladha kama ya keki.

Mji ambao ningependelea kutembelea duniani ni mji wa gwanzu. China ambao ni mji wa kibiashara umezungu kwa na viwanda vingi sana. Ndivo watu ambavo wananiambia. Siku moja ni na tamani ni katembelee mji wa gwanzu. Kwa ajili ya kujifunza na kwa ajili pia ya biashara.

Ndiyo, ninapenda sana chakula kitamu, lakini pia ninapenda chakula ambacho nimepika mwenyewe. Chakula ambacho nimepika mwenyewe, kina ladha nzuri sana. Nimeweka viungo vya kila aina. Kwa mfano, nikipika nyama, ninaweka viungo vizuri, viungo vitamu vyenye ladha. Lakini pia nikipika ndizi, ninaweka viungo vizuli, vitamu vya nyalatha.

Ndiyo nimewahi kwenda maonyesho ya sanaa. Ni mewahi kwenda kwenye maonyesho ya sanaa ya nane nane na maonyesho ya sanaa ya saba saba. Hayo ni maonyesho ya wakulima. Lakini pia ni maonyesho ambayo yanaonyesha sanaa za kiAfrika. Jinsi gani wa Afrika wameweza kumudu na kuweza kuhifadhi asili yao.

Msimu wa mwaka ambao ninaupenda sana ni msimu wa mvua zavuli. Mvua zavuli ni msimu mzuri sana. Kwa sababu mimi ni mkulima. Ninalima mahindi, ninalima maharagwe. Lakini pia ninalima matunda pamoja na mpunga. Hivo, mazao haya yanahitaji uwepo wa mvua nzuri mvua za kutosha. Hivo, msimu wa mvua zavuli ni msimu ambao ninaupenda sana kwa mwaka.

Ninapenda wa nyama wa aina tofauti tofauti, lakini mnyama wa kwanza ambaye ninapenda ni mnyama ng'ombe. Ninampenda kwa sababu anafugika, lakini pia ninampenda kwa sababu ni kito weo, maziwa yake ni matamu sana, na nyama yake pia ni tamu sana. Mnyama mwingine ninayependa ni mnyama mbwa, kwa sababu ninafuga kwa ajili ya ulinzi, lakini pia ni mnyama anayefundishika.

Wateja ninawashughulikia kwa kutafuta order zao. Kila mteja ana order yake. Wale ambao hawajaweka order ninawapigia simu. Ninawapigia simu asubui, ninawapigia simu mchana, ninawapigia simu jioni. Ili wawezi kueka order zao. Wengine ninawatumia ujumbe fupi za maneno kwa njia ya WhatsApp, Instagram au Facebook.

Hali ya hewa ya leo ni hali ya ujoto kidogo pamoja na baridi. Upepo mzuri unavuma kutoka kaskazini. Lakini nikiangalia kwenye chumba changu kuna upepo mzuri. Ambao unapitia kwenye madrisha makubwa yaliopo kwenye chumba changu. Hivo hali ya hewa ya leo ni ya kuvutia sana. Ninapenda aina hii ya hali ya hewa.

Ninapenda kulala masaa sita hadi nane kwa siku kwa ajili ya kupumzisha akili yangu ili niweze kuamka na nguvu mpya. Lakini pia ninawai kuamka mapema kwa ajili ya ratiba zangu za kazini. Nawahi kuamka, nafuata ratiba kama ilivyopangwa. Bila woga bila uvivu.

Ndiyo, ninapenda sana kula popcorn. Ninabaadhi ya mashine zangu ambazo ni za kutengeneza popcorn. Ninatengeneza mwenyewe nyumbani. Ninawatengenezea watoto. Wanapenda sana popcorn. Hasa asa wakati wa kwenda shule, wanatengeneza popcorn wanaondoka nazo shule. Kwa ajili ya kula wakati wa mapumziko.

Chakula ni nachopenda kula sana ni ugali na nyama. Nyama iwe ni ya kuchoma. Ya wezekana ikawa ni ya nguruwe, ya wezekana ikawa ni ya kuku, ama ikawa ni ya ngombe. Ili niweze kula vizuri, lazima niweke viungo kwenye nyama. Niweke limau kidogo, niweke pilipili, lakini pia niweke nanasi.

Ninapata habari kwenye mitandao ya kijamii, Facebook, Instagram, TikTok, Whatsapp, Snapchat, pamoja na Telegram. Lakini muda mwingine ninapata habari kwenye radio, saa zingine ninapata habari kwenye televisheni. Hivyo vyote ni vyombo ambavyo vinatoa habari.

Ninafua nguo zangu mara tatu hadi mara nne kwa siku. Kwa sababu, kila ninaporudi kazini, lazima nifue nguovzangu za kazi. Ili ziweze kuwa safi kwa ajili ya kuzitumia kesho ama kesho kutwa. Lakini muda mwigine, lazima nifue nguo za watoto wangu. Wakirudi shule, lazima niwafulie nguo zao.

Ambayo ni wa TV ninaopenda ni habari. Ziwe ni habari za kitaifa ama habari za kijamii. Lakini pia ninapenda kusikiliza BBC Swahili au CNN. Wanatoa habari nzuri sana. Hawana uoga kwenye kutoa habari zao. Ninapenda sana.

Tabia ninayoipenda kwa wengine ni tabia ya kufanya kazi kwa bidii. Lakini ninapenda pia tabia ya upole na unyenyekevu. Watu wengi ni wapole, wengine ni wakali, wengine ni wa taratibu, wengine si wa taratibu. Hivyo ninapenda watu wapole, watu wenye upendo, lakini pia watu wenye hekima.

Kuhusu timu yangu ninayoipenda timu ya mpira wa miguu. Ninapenda baselona. Lakini ninaipenda baselona kwa sababu ya umahiri wa wachezaji waki. Akina alamil amal. Wanacheza mpira vizuri. Wanacheza kwa ushirikiano sana. Wanajituma. Wanatafta goli kwa pamodja. Wakipata goli kwa pamoja, wanashangilia kwa pamoja. Ninapenda nguvu hii.

Mradi mpya ninauanza kwa kuandika budget ndogo ambayo itaniwezesha kuwanza. Lakini pia ninahakikisha nimepata wafanyakazi wa kutosha. Ambao si wavivu, wafanya kazi wachapakazi. Wasio kuwa wezi. Wasio kuwa na tabia mbaya. Lakini pia ninaitaji ujenzi ambayo ni wa kisasa. Hivo kama ni mradi wa kujenga lazima nitafute vifaa ambavyo ni vya kisasa.

Ndiyo, nimewai kufuga wanyama tfauti tofauti. Nimewai kufuga paka, nimewai kufuga mbwa pia. Ninapenda kufuga paka na mbwa kwa sababu ni wanyama waelewa. Ni wanyama wanaufundishika. Ni wanyama ambao wanaupendo na binadamu. Ninapenda kumfuga mbwa kwa sababu pia ya ulinzi.

Ndiyo, ninapenda kucheza ngoma, hasa hasa ngoma za asili. Ninapenda sana kucheza hasa ngoma za asili ya kwetu. Ni ngoma nzuri sana. Zinafurahisha, zinaburudisha. Lakini muda mwingine zinatufundisha. Nimecheza ngoma tokea nikiwa shule ya msingi.

Kazini nguvu zangu mimi ni kiongozi. Hivo ninapenda sana kuwa ongoza wafanya kazi wenzangu. Nao wanapenda sana mimi ni waongoze. Ndio maana muda mwingi hata nisipo kuepo ofisini. Lazima wanitafute ili wanijulie hali. Kwa sababu wao ndio walionichagua mimi kuwa kiongozi wao.

Ninapenda kununua zaidi, mavazi, lakini pia ninapenda sana kununua vitu vya thamani, kama saa goldi na vito vya thamani. Ambavyo, vitaniwezesha baadae, kama nikikosa pesa, niweze kuviuza na kuweza kupata pesa ya kujikimu kwenye mahitaji ya aina tofauti tofauti, ikiwemo mahitaji ya kifamilia.

Ndiyo, ninagawa taka zangu, ninagawa taka ambazo ni safi na ninagawa taka ambazo ni chafu kupita zile zingine. Na pia ninagawa taka zenye majimaji na taka zisizo kuwa na majimaji. Ili kuepusha harufu kwenye taka zenye majimaji.

Kuhusu filamu yangu ninayoipenda ni filamu aliyoigiza Jack Chen. Angalau filamu zote ninazipenda za Jack. Cheni. Ninapenda filamu zake kwa sababu anachekesha. Ukiangalia lazima ucheke lakini pia zinaburudisha. Filamu zake nyingi ni za vichekesho na pia ni za mapigano. Anajua kupigana, anajua kuigiza.

Ndiyo ninapenda kununua vitu mtandaoni kwasababu dunia ya sasa hivi teknolojia inavyokua vitu vingi vinauzwa kwenye mitandao ya kijamii. Wateja wanapatikana kwenye mitandao ya kijamii. Mimi pia ni mteja namba moja ambaye ninanunua vitu kwenye mitandao ya kijamii. Ninanunua vitu Facebooku, ninanunua vitu Instagramu lakini pia ninanunua vitu kwenye mtandao wa Alibaba.

Zawadi nzuri ambayo ni mewai kupokea ni zawadi ya nguo pamoja na viatu ambavyo nilipokea siku yangu ya kuzaliwa siku ambayo nina sherekea kila mwaka kwenye siku yangu ya kuzaliwa nililetewa viatu vingi pamoja na nguo nyingi na wafanya kazi weza ngu. Nilifurai sana siku hiyo.